Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni saa ya mkononi niliyopewa na familia yangu. Zawadi hii ilinifuahisha sana kwa sababu haikuwa tuu ya thamani bali pia ilinionyesha upendo na kuthaminiwa. Kila ninapoivaa, huwa inanikumbusha juhudi zangu. Mafanikio niliyopata na watu wanaonijali. Jambo linalonipa motisha na furaha kila siku.

Ndiyo, na penda kutumia mitadao ya kijamii. Mitadao hi huni saidia kuwasiliana na marafiki na familia. Kupata habari mpya, kushiriki mawazo na kufuatilia matukio yanayo jitokeza duniani. Hata hivyo, huni saidia kupanga muda wa kutumia mitadao hii ili nisipoteze muda wangu mwingi kuakikisha naendelea kufanya kazi. Masomo na shuguli nyingine muhimu za kila siku.

Nyumban ninayoichukia ni kuosha vyombo baada ya chakura. Ingawa ni muhimu na inisaidia kudumisha usafi. Mara nyingi hunichosha kwa sababu ni kazi ya kurudia na mara nyingine huchukuwa muda mrefu. Hata hivyo, huwa nafanya jitihada kumariza haraka na kwa uangarifu. Ili chumba cha jikoni ziwe safi na vizuri. Huku nikijuwa ni sehemu ya kuchangia katika familia.

Panga wiki yangu ya kazi kwa kuandaa ratiba ya kila siku. Nikizingatia vipaumbele vya kazi na miradi muhimu. Kwanza, huwa napanga majukumu makubwa, kuwa hatua ndogo zinazoweza kufanikishwa. Kisho nitaweka muda maalum kwa kila kazi, ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati. Pia huwa napanga mikutano, muda wa mapumziko na kazi ndogo za kila siku ili kuwa na usawa.

Ndio, napenda sana kuwa kwa maji moto, hasa baada ya siku ndefu za kazi au masomo. Maji moto hunisaidi ya kupumzika mwili na misuli, kuondoa uchovu na msongo wa mawazo, na kunifanya nijisikie mutulivu zaidi. Zaidi ya hapo, kuoga kwa maji moto, kunifanya nijisikie msafi, kunifanya raha na ya kihisia na kunanisaidi ya kujianda vizuri kwa kulala usiku au kuanza shughuli za kesho nikiwa mchangamfu na mwenye nguvu.

Nina andaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua za mpangilio na uwazi. Kwanza, huwa nakusanya taarifa zote muhimu na data zinazohitajika ili ripoti iwe sahihi. Kisha naipanga ripoti kwa sehemu zinazofaa. Kama utangulizi, maelezo ya kazi zilizofanyika, changamoto nilizokutana nazo, suluhisho zilizotumika na maendeleo ya baadaye. Zaidi ya hapo, huwa nachunguza kwa makini maneno na sarufi ili kuhakikisha ripoti inasomeka vizuri. Inaeleweka na inatoa picha halisi ya kazi iliyofanywa.

Asubuhi napendelea kunywa chai ya asari kidogo au kahawa ya kawaida. Vinywaji hivi hunisaidia kuamka vizuri. Kunipa nishati na kunifanya nijisikie macho na tayari kwa shuguri za siku. Pia napendelea kunywa maji ya kutosha asubuhi. Kwani hunisaidia mwiri yangu kukuanza kazi vizuri. Kudumisha afya na kuongeza umakini kwa masuara au kazi au masomo.

Pia muda wa mwisho wa kupanga kazi zangu mapema na kuzijumlisha kwa kipaumbele. Huwa napanga kila hatua za kazi ili kuahakikisha kila sehemu inakamilika kwa, kabla ya muda wa mwisho. Pia napunguza kufanya mambo yasiyo ya lazima ili kuzingatia kazi muhimu pekee. Zaidi ya hapo, huwa najitahidi kuanza mapema. Kutoa mwongoza au msaada pale inapohitajika na kufuatili ya maendeleo hii kila wakati. Ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ubora na kwa wakati bila stress kubwa.

Napenderea sulwari kuliko sketi sulwari ni raisi kuvaa ninafaa kwa aina zote za shuguri ikiwemo kazi masomo au burudani pia hunipa uhuru wa harakati ni yakudumu na mara nyingi ni raisi kwa kusafisha na kudumisha zaidi ya hapo sulwari inaeza kunganishwa na aina baribari za shati au tishati jaburi na linaloongeza urahisi na mtido katika mawazi yangu ya kirasiku.

Nabolesha michakato ya kazi kwa kuanza, kwa kuchambua kila hatua, ya kazi ili kuona sehemu zinazo luhusu kuchereweza au makosa. Kisha hua na pendakeza mbinu rahisi. Yenye ufanisi zahidi kama kutumia zana za au teknolojia zinazo ongeza kasi na usahi. Zaidi ya hapo huwa nafanya jitihada au kushirikiana na wenzangu, kukusanya maoni yao, kutekereza. Mapendekezo yao hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi.

Napenda kura njea nyubani kwenye mikahawa midogo au mikahawa ya familia inayotoa chakula safi na chenye radha nzuri. Huwa napenda pia maeneo yenye utulivu, safi na yenye mazingira mazuri ya kufuraia mroz. Zaidi ya hapo, mara nyingine huwa napenda pia kukura kwenye sehemu za haraka, pare ninapokuwa na haraka au nataka kitu cha haraka na kitamu. Lakini kwa ujumra napenderea mikahawa yenye chakula vya asi na mandhari mzuri.

Sifa mzuri kwa kiongozi mzuri ni kuwa na mawasiliano mazuri. Waaminifu, wajibikaji na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mnyenyekevu, kuwaskiza wenzake. Kuelewa mahitaji yao na kuhamazisha kufanya kazi kwa bidii. Pia ni muhimu awe na maamuzi dhabiti. Uwezo wa kushughulikia changamoto kwa utulivu na kutoa mrejesho wa kujenga. Kuhakikisha timu inafanya kazi kwa mshikamano na malengo yanatimizwa kwa ufanisi.

Kwanza ninapokuwa kazi. Napanga kazi zangu za siku na kuangalia ratiba au orodha ya majukumu. Huwa napima ni kazi gani ya umuhimu zaidi na kuanza na zile zinahitaji umakini zaidi. Kisha nahakikisha vifaa na nyaraka zote ziko tayari. Kisha nianze kutekeleza kazi kwa mpangilio. Nikifuatilia maendeleo yangu ili kila kitu kifanikishwe na ufanisi na ubora.

Nguvu zangu kazini ni kuwa makini, kuzingatia maerezo kwa ufasaha na kufuata ratiba vizuri. Pia nina uwezo wa kushirikiana na wenzangu kwa ushirikiano na heshima. Jambo linalo ongeza ufanisi wa timu. Zaidi ya hapo, ina nidhamu ya kufanya kazi kwa kati. Kujifunza mambo mapya haraka na kushughulikia changamoto kwa uturivu. Jambo linalo nisaidia kazi kufanyika kwa ubora na bila usubufu.

Jabo muhimu kwagu ra dini ni imani na maadini ninayofuata kila siku. Imani hii hunisaidia kuwa na moyo wa huruma. Heshima kwa mengine na subira katika changamoto za maisha. Zaidi ya hapo, dini huniipa mwongozo wa kufanya maambuzi sahihi. Kushirikiana na jamii kwa amani na kuishi maisha yenye heshima na uturivu wa moyo.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha hilo lilikuwa burudani kubwa. Lili nifurahisha, kunipa fursa ya kusikiliza muziki bora kwa moja kwa moja na kushirikiana na marafiki na wapenzi wa muziki. Zaidi ya hapo, ilini saidia kupumuzika. Kupata furaha na kumbukumbu nzuri ambazo bado nazikumbuka hadi sasa.

Wazo hilo hunivutia kwasababu linanipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ujuzi wangu na kutekeleza mawazo mapya. Ingawa lina changamoto kama mtaji na usimamizi. Naona ni fursa ya kuchifunza, kukua na kujenga mustakabari mzuri kupitia bidii na mipango mizuri.

Ningependa sana kujaribu mchezo wa tenisi. Mchezo huu unanivutia kwa sababu unachanganya mazoezi ya mwili, umakini na mbinu za kushidana kwa heshima. Pia unatoa fursa ya kufurahia wakati wa burudani na kushirikiana au kushindana na marafiki. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Zaidi ya hapo. Napenda jinsi mchezo huu unavyosaidia kuboresha kazi. Mwelekeo wa mwili na stamina.

Ndiyo, napeda sana kusikiliza redio, hasa asubuhi au wakati wa mapumziko ya kazi. Redio hunipa burudani, hunijulisha habari za sasa za ndani na za kimataifa, na pia huniruhusu kuskiliza muziki ninaopeda au vipindi vya habari na elimu. Zaidi ya hapo, napenda vipindi vya mazungumzo ya mjadala inayosaidia, kuelewa mitazamo mbalimbali na kujifunza mambo mapya. Huku nikiendelea na shughuli zangu za kila siku kama kazi. Kusafiri na kupumuzika nyumbani.

Ninapotaka kustarehe, huwa napumzika kwa kufanya shughuli zinazofurahisha na kunifanya nijisikie vizuri. Mara nyingi huwa napenda kusikiza muziki, kutazama sinema au vipindi vya televisheni, au kusoma kitabu kizuri. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki, kufanya matembezi ya kila siku au kuenda kwenye sehemu, tulivu ili kubadirisha mazingira. Shughuli hizi hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Kupata furaha na kurudisha nguvu za mwili kwa na akili.